Ndio, ninapenda kujifunza historia. Ninapenda kujifunza historia kwa sababu inanifunza kuhusu mambo yalio kwisha kupita mambo ya zamani. Ili kupata uelewa wa mambo yalio fanyika zamani enzi hizo kabla sisi hatuja kuwepo. Pia inakupa uelewa wa namna ambavyo mambo mbalimbali yalifanyika taratibu zao na mienendo yao mbalimbali.